Napenda kusikiliza redio sana. Mimi huona redio kama rafiki wa karibu, hasa wakati wa asubui au jioni nikiwa napumzika. Redio hunipa habari za haraka kuhusu yanayo endelea nchini na duniani. Kama vile habari za asubui, matangazo ya trafiki na taarifa za hali ya hewa, hii hunisaidia nijipange vizuri kwa siku yangu. Pia napenda sana vipindi vya muziki, vinavyo chezwa redioni. Kuna nyimbo za zamani zinazo kumbusha mambo ya zamani na pia nyimbo mpya zinazo saidia kuendana na mitindo ya sasa. Wakati mwingine, husikiliza redio ili nijiburudishe tu kupunguza mawazo au kujisikia tuko pamoja na watu wengine hata kama niko pekee yangu. Kitu kingine kinacho nifanya nipende redio ni vipindi vya mazungumzo. Napenda kusikiliza watu wakijadili, maswala ya kijamii, biashara, elimu au maisha ya kwa ujumla. Mara nyingi hunipa mitazamo mipya na kunifanya nifikirie kwa kina zaidi. Kwa ujumla redio kwangu si kifaa cha kusikiliza tu, bali ni chanzo cha habari, burudani na mafunzo katika maisha ya kila siku.

Kipindi cha televisioni ninacho penda sana na vipindi vya mazungumzo na vipindi vya kuelimisha vinavyoangazia maisha halisi ya watu. Mimi hupenda sana vipindi ambavyo vinazungumzia maswala ya kijamii, biashara na maendeleo binafsi. Kwa sababu inisaidia kujifunza kitu kipya kila wakati ni napo vitazama. Ni napo kaa chini kuangalia kipindi cha aina hiyo, na jisikia kama ninashiriki mazungumzo muhimu yanayoguza maisha ya kila siku. Pia napenda vipindi vya habari, vinavyo elezea matukio kwa kina, si habari za haraka tu, bali uchambuzi unaonisaidia kuelewa kwa kina, kwanini mambo fulani ya natokea. Hii hunisaidia kufungua akili yangu na kuwa na mtazamo mpana zaidi kuhusu dunia. Wakati mwingine napenda pia vipindi vya uhalisia na makala maalumu, haswa vinavyo onyesha safari za watu, changamoto walizopitia na jinsi walivyofanikiwa. Kipindi ninachopenda si kwa sababu ya birudani pekee. Bali kwa sababu kinacho, kinaniongezea, maarifa, kinanitia moyo na kinanifanya nifikirie zaidi kuhusu maisha. Televisheni kwangu si ya kupoteza muda, bali ni chombo cha kujifunza, kuhamasika na kuburudika kwa njia yenye maana.

Zana za DGT ninazo tumia kila siku ni nyingi, na kila moja ina mchango wake katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa ninatumia simu janja yangu kila siku. Hii ndio zana kuu kwangu kwa sababu kupitia simu ninaweza kuwasiliana na watu kwa simu. Ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii kama whatsappu au telegramu. Pia, ninatumia simu kupata habari, kuangalia ratiba zangu na hata kufanya malipo ya kidigitali pale inapo hitajika. Pili ninatumia interneti kila siku. Kupitia interneti ninaweza kutafuta tarifa, kujifunza mambo mapya, kusoma habari na kuangalia video za elimu au burudani. Interneti imenisaidia sana kupanua maarifa yangu na kuendelea kujifunza hata bila kwa darasani. Pia ninatumia barua pepe kuwasiliana rasmi, kutuma maombi au kupokea taarifa muhimu. Zana nyingine ninayotumia mara kwa mara ni kompyuta au laptop. Hii hunisaidia katika kazi zinazo hitaji umakini zaidi. Kama kuandika, kusoma kwa kina, kupanga mipango au kufanya kazi za mtandaoni. Pia ninatumia programu kama vile kivinjari cha interneti, programu za kuandika na wakati mwingine programu za biashara au kujifunza. Zana hizi za dijiti zimeni rahisishia maisha sana. Zimenisaidia kuokoa muda, kuongezea ufanisi na kuwasiliana kwa urahisi na watu walioko mbali. Bali zana hizi, maisha ya kila siku yangekuwa magumu zaidi katika dunia ya sasa ya kidijitali.

Programu ya simu ninayotumia kila siku bila kukosa ni Whatsapp. Mimi huitumia kuwasiliana na familia, marafiki na hata kwa mambo ya kazi. Kupitia Whatsapp ninaeza kutuma ujumbe kupiga simu za sauti au video na kushiriki tarifa muhimu kwa haraka. Hii hunisaidia kubaki karibu na watu wangu hata kama tuko mbali. Pia ninatumia kivinjari cha interneti kama Google Chrome kila siku. Hiki, hunisaidia kutafuta tarifa, kusoma habari na kujifunza mambo mapia. Mara nyingi nikihitaji kujua jambo fulani kwa haraka kivinjari ndicho chaguo langul la kwanza. Vile vile, ninatumia YouTube mara kwa mara kuangalia video za elimu, mafunzo au burudani. Kwa upande wa matumizi ya kila siku ninatumia pia programu za malipo ya kididigitali kama mpesa kwa sababu huniraisishia kutuma na kupokea pesa, kulipa bili na kufanya miamala bila kubeba pesa taslimu. Kwa ujumla, programu hizi zimekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu zinaniunganisha na watu, zinanipa maharifa na zinaniraisishia shugli za kawaida za maisha.

Kwa siku mimi hutumia muda wangu mtandaoni kwa wastani wa saa nne hadi saa sita. Kulingana na shughuli nilizo nazo siku hiyo asubuhi mara nyingi hutumia muda mfupi mtandaoni kuangalia ujumbe barua pepe na habari muhimu ili nijue kinachoendelea. Huu huwa ni muda wa kujipanga na kuweka mwelekeo wa siku yangu kabla sijaendelea na shughuli nyingine. Mchana na jioni ndipo hutumia muda mwingi zaidi mtandaoni. Hapa ninakuwa ninatafuta taarifa kujifunza mambo mapya au kufanya kazi zinazohitaji intaneti. Wakati mwingine hutazama video za elimu kusoma makala au hufuatilia mafunzo yanayonisaidia kukuza ujuzi wangu. Pia ninatumia muda huu kuwasiliana na watu kupitia mitandao ya kijamii au programu za mawasiliano. Hata hivyo, ninajitahidi kuthibiti muda ninaotumia mtandaoni ili usiathiri maisha yangu ya kawaida. Najua kuwa intaneti ni muhimu sana, lakini pia napenda kupata muda wa kupumzika, kufikiria, au kufanya shughuli zisizo za kidijitali. Ujumla ninaona muda ninaotumia mtandaoni kama chombo cha kunisaidia kukua, kujifunza na kuunganishwa na dunia. Mradi tu nitumie kwa kiasi na kwa malengo mazuri.

Ndiyo napenda maua sana, mimi huyaona maua kama ishara ya uzuri, amani na furaha katika maisha. Kila ninapo ona maua hasa yale ya rangi, angavu na harufu mzuri, moyo wangu hutulia na najisikia furaha ya ndani. Mahua huni kumbusha kuwa hata katika maisha yenye changamoto, bado kuna vitu vidogo vinavyoweza kuleta tabasamu. Napenda maua kwa sababu pia yana ujumbe wake kwa mfano maua yanaeza kuwanyesha upendo, shukrani, au faraja kulingana na aina na mazingira. Wakati mwingine mtu anapokupa maua si kwa sababu ya dhamani yake ya pesa, bali kwa sababu ya hisia zilizo ambatanishwa nayo, hiyo hunigusa sana na kunifanya ni dhamini sana ishara ndogo za moyo. Napenda jinsi maua yanavyo husiana na mazingira na maisha, yanavutia nyuki na vipepeo, yanapamba bustani na yanaufanya ulimuengu uonekane mzuri zaidi. Maua kwangu si mapambo tu, bali ni chanzo cha utulivu, matumaini na kumbusho, la uzuri wa uumbaji, unaotuzunguka kila siku.

Wakati wa furaha, mimi hujifurahisha kwa njia mbali mbali, kulingana na hali na mazingira niliopo. Kwanza kabisa napenda kushukuru na kufurahia ile furaha kwa utilivu wa akili. Mara nyingi, huu anza kwa kutabasamu, kutafakari na kujikumbusha sababu zilizo nifanya nijisikie hivo. Hi hunisaidia kudhamini furaha hiyo badala ya kuipuza haraka. Pia napenda kushiriki furaha yangu na watu ninao wapenda naeza kupiga simu, kutuma ujumbe au kukutana na rafiki au mwana familia ili tucheke na kuzungumza. Kushirikiana furaha huifanya iongezeke zaidi na hunipa isia ya ukaribu na upendo. Wakati mwingine, muziki hunipa nafasi kubwa sana. Napenda kusikiliza nyimbo, ninazo zipenda au hata kuimba kidogo ili kuonyesha furaha yangu. Najifurahisha kwa kujipa zawadi ndogo ndogo. Inaeza kuwa kujipatia chakula ninacho kipenda, kutembea mahali pazuri, au kujipa muda wa kupumzika bila mawazo. Hii ni njia rahisi lakini zenye maana kwangu kwa sababu zina nionyesha kujijali na kujidhamini. Kwa ujumla, ninapo kuwa na furaha huu jaribu kuhishi wakati huo kikamilifu, ku udhamini naku ufanya uwe kumbukumbu nzuri, itakayo niacha nikiwa na nguvu chanya, hata siku zijazo.

Ndio nina kumbukumbu moja ya kutisha ambayo, bado huja akilini mwangu mara kwa mara. Ikitokea wakati fulani ninapo kuwa peke yangu usiku, mazingira yakiwa kimya sana kuliko kawaida, kulikuwa na giza na umeme ulikuwa umepotea. Jambo ambalo lilifanya kila sauti ndogo ionekane kubwa zaidi. Nilikuwa nikijaribu kujituliza, lakini moyo ulikuwa na hali ya hofu usio elezeka. Kile kilicho nitisha zaidi pale ni nilipo anza kuskia sauti zisizo za kawaida. Kwanza nilidhani ni upepo au mtu anapita nje, lakini sauti zile ziliendelea na zilionekana kukaribia. Akili yangu ilianza kufikiria mambo mengi kwa haraka. Baadhi yake ya kutisha sana. Nilihisi mapigo ya moyo wangu yakiongezeka. Mikono ikitetemeka, na mwili mzima ukiwa kwenye tahadhari. Katika hali hiyo, nilijifunza jinsi hofu inaweza kumthibiti mtu. Nilijaribu kujipa moyo kwa kujikumbusha kuwa si kila sauti ni hatari. Lakini haikuwa rahisi. Nilikaa kimya kwa muda, nikisikiliza kwa maoni, hadi hatimaye nikagundua chanzo cha sauti kile kilikuwa ni kitu cha kawaida tu. Sikama nilivyokuwa nimefikiria awali. Ingawa hofu ilipungua, ile hali ya kutetemeka ilibaki kwa muda. Kumbukumbu hii, ilinifundisha umuhimu wa utulivu na uthibiti wa mawazo. Ilinifanya nitambue kuwa mara nyingi hofu hutokana zaidi na mawazo yetu kuliko, hali halisi. Hadi leo nikikumbuka tukio hilo najisikia msisimko kidogo. Lakini pia, ninajivunia jinsi nilivyoweza kujituliza na kukabiliana na hofu ile.

Napenda zaidi mahali pa kimya, ingawa wakati mingine kelele za kiasi huwa na nafasi yake. Napenda kimya kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria vizuri, kusikiliza mawazo yangu na kujitafakari bila usumbufu. Nikiwa mahali pa kimya, akili yangu hutulia na nahisi kama ninauthibiti zaidi wahisia na mipango yangu. Ni rahisi kwangu kusomo kufanya kazi au hata kupumzika kwa kina nikiwa kwenye mazingira tulivu. Mahali pa kimya pia hunisaidia kujitambua zaidi. Nikiwa peke yangu au kwenye mazingira yasio na makelele mengi na weza kujiuliza maswali muhimu kuhusu maisha. Malengo yangu na mwelekeo ninaotaka kuchukua. Huo ni muda ambao najisikia niko karibu zaidi na nafsi yangu. Hata katika maombi au tafakari, kimya hunipa nguvu na utulivu wa ndani ambayo si rahisi kuupata kwenye kelele. Hata hivo, sikwamba nachukia kabisa kelele. Kuna nyakati ambapo, napenda mahali penye kelele kidogo. Hasa kama ni kelele za furaha, kama muziki muziri, watu wakicheka, au sherehe yenye ni shati chanya. Aina hiyo ya kelele hunipa hamasa na hunifanya nijisikie niko hai na nimeshirikishwa. Lakini kelele nyingi au zisizo na mpangilio hunichosha haraka na kunifanya nipoteze umakini. Kama ningechagua bila kusita ningechagua mahali pa kimya. Kimya kwangu si upweke ni nafsi nafasi ya kupumua, kufikiri na kujijenga upya. Kelele kinaniacha kwa nyakati maalumu lakini kimya ndicho ninacho kiona kama nyumbani kwa akili wa moyo wangu.

Ndiyo napenda kula samaki sana. Mimi huwona samaki kama chakula chenye latha nzuri na pia chenye faida nyingi kwa afya. Kila ninapo kula samaki najisikia nimeshiba vizuri bila kuhisi uzito muingi tumboni. Tufauti na vyakula vingine latha ya samaki hasa ukiandaliwa vizuri. Unipa furaha na hamu ya kula zaidi. Napendelea sana samaki walio kaangwa au walio pikwa kwa mchuzi mzuri mwenye viungo vya asili. Harufu yake inapokuwa jikoni. Unifanya nihisi nja. Ata kama sikuwa nimepanga kula. Pia napenda samaki wa kuchemisha au wakuchoma. Hasa ukiambatana na mboga wawali au ugali. Kwa upande wangu samaki huwa raisi kuunganishwa na vyakula vingine mbila kupoteza latha yake ya asili. Sababu ingine inayofanya nipende samaki ni kwa sababu najua ni chakula chenye afya. Samaki wanaproteini nzuri mafuta mazuri kwa mwili na husaidia afya ya moyo na akili. Hili huli nifanya nijisikia vizuri nikijua kuwa ninacho kula kinanisaidia muilini. Siku kwa latha tu bali pia kwa afya ya muda mrefu. Pia kuna kumbu kumbu za kijami zinazo nifanya nipende samaki. Mara nyingi samaki huu pikwa wakati wakuka na familia au marafiki asa katika maenewo ya puwani au karibu na mito. Kula samaki pamoja na watu wengine, tukizungumza na kucheka. Huo nifanya nidamini chakula hicho zaidi. Kwa ujumla samaki kwangu si chakula tu bali nimchanganyiko walatha afya na kumbukumbu nzuri zinazo waongeza kura katika maisha yangu.

Ndiyo nimewai kuona bahari na ilikuwa ni uzoefu wakipekea sana kwangu. Mara ya kwanza nilipoiona bahari nilihisi mshangao na furaha kwa wakati mmoja. Upepo wake mpana maji ya sio na mwisho na sauti ya mawimbi yalinigusa sana moyoni. Nilisimama tu ni kitazama ni kihisi kama mawazo yangu yote yalitulia ghafla. Kilicho nivutia zaidi ni sauti ya bahari. Mawimbi yanayo piga ufukwe kwa mpangilio wake wa asili. Kuna kuwa na aina fulani ya mziki wa kutuliza akili. Nili hisi kama bahari inanizungumza bila maneno. Ikinifundisha kuhusu subira, nguvu na utulivu kwa wakati mmoja. Hata upepo wa baharini ulikuwa na harufu ya kipeke. Mchanganyiko wachumbi na hewa safi ulio nifanya nipumuwe kwa kina. Kuona bahari kulinifanya nitafakari maisha kwa kina zaidi. Nilijiona mdogo sana ukilinganisha na ukubwa wa bahari. Lakini kwa wakati huo huo nilihisi kuwa sehemu ya ulimuengu kubwa na mzuri. Ilinifundisha unyenyekevu na kunikumbusha kuwa kuna mambo mengi mazuri duniani ambayo hatu yaoni kila siku. Kuna bahari, kuona bahari ilikuwa tumatembezi tubali ni kumbukumbu iliojaa hisia na mafunzo. Kila ni kikumbuka bahari na hisi utulivu, matumaini na hamu ya kurudi tena kuifurahia bahari kwangu imebaki kuwa ishara ya uzuri wa asili na nguvu ya maisha.

Ninapo kabiliana na tatizo kazini, mimi hujaribu kutumia mbinu ya kimkakati na yenye utulivu ili kuhakikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi. Kwanza, napendelea kusitawisha tatizo vizuri, hii inamanisha kuelewa kabisa chanzo chake na vipengele vyote vinavyo husiana nalo. Sijui tatizo kwa muanga mmoja tu. Badala, dala yake huangalia pande zote. Nikijua ni nini kimechangia na jinsi kinavyo adhiri kazi wenzangu au malengo ya kampuni hii hatua ya kwanza ni muhimu sana kwa sababu mara nyingi tatizo husababisha changamoto nyingine. Ikiwa halita zuiliwa mapema baada ya hapo, ninapanga mbinu ya kufanyia kazi. Hii inaeza kuwa kuzungumza na wenzangu ili kupata maoni yao kuoamba msaada kutoka kwa watu wenye ujuzi zaidi au kuunda mpango wa kuhatua kwa hatua wa kutatua tatizo. Mara nyingi enatumia njia ya kugawanya tatizo kuwa sehemu ndogondogo. Ili isiwe kubwa mno na iwe raisi kushugulikia. Hii husaidia pia kupunguza hisia za wasiwasi au hofu zinazo weza kupeleka, pelekea kufanya makosa. Nina jitahidi kubaki mtulivu na wa kitaalamu wakati tatizo linapo jitokeza. Wakati mwingine tatizo linapo kuwa kubwa, watu huwa na hisia kali. Lakini mimi hujaribu kuendelea kuwa na akili tulivu kuwasiliana na kwa uwazi na kushirikiana na wengine. Kwanjia hiyo, tatizo linalo onekana rahisi kushugulikia na si chumbuko la migongano kati ya wafanyikazi. Mara baada ya kutatua tatizo, mimi huu pima matokeo na kujifunza kutokana na kile ni kilicho tokea. Hii ni hatua muhimu ya kuhakikisha tatizo kama hilo halirudi tena na pia kuimarisha ujuzi wangu wa kutatuzi wa matatizo. Kwa jumla, kushambulia tatizo kazini kwangu ni mchakato wa ufahamu wa kina, mipango makini na utulivu na siku piga hatua kwa haraka bila kufikiria.

Ndiyo mimi usoma gazeti mara kwa mara na huwa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kusoma gazeti kuna nisaidia kubaki na tarifa za hivi karibuni kuhusu dunia taifa na jami yangu. Hii ni njia ya kupata habari zilizo chambuliwa vizuri tofauti na kusoma mtandawo ambapo mara nyingine tarifa hazina uthibitisho wa haraka. Kwa mfano napenda kusoma sehemu za habari za kimataifa biyashara na maswala ya kijami kusababu zinanipa mtazamo mpana kwa yanayo yandelea na kunisaidia kuwa na marifa zaidi. Gazeti linasaidia kujenga ufahamu wa maneno na hoja mbali mbali. Mara nyingi husoma makala za waandishi wenye uzoefu, hoja za kisiasa au tafsiri za matukio muhimu. Hii hunisaidia kuendeleza akili yangu na kuimarisha mtazamo wangu wa kina juu ya masuala tofauti. Pia napenda sehemu za burudani mchezo na afya ambapo hunifuraisha na hunifundisha mambo mapia kwa wakati mmoja. Haitha kusoma gazeti kunaniba muda wa kupumzika na kutafakari. Nikiwa na kikombe cha chai au kahawa kusoma gazeti kuna kuwa ni wakati wangu wa utulivu na kujipatia tarifa kwa utulivu kwa ujumla gazeti kwangu siyo tu chanzo cha habari bali pia ni chombo cha kujifunza burudani na kwendeleza akili kwa njia tulivu yenye mana.

Mimi kujaribu kupanga wiki yangu ya kazi kwanjia ya mpangilio. Makini ili kuhakikisha kuwa na ufanisi nipate muda wa kufanya kazi vizuri na pia nijipatie muda wa kupumzika. Kwanza kabisa huanza na kutambua malengo ya wiki. Hii inamaanisha kuandika kazi au majukumu muhimu yanayo hitaji kufanyika. Kama vile mikutano ripoti za kuandika au kazi za kila siku zinazo hitaji umakini mkubwa. Kuandika malengo ya wiki kunanisaidia kuangalia ni nini kinacho paswa kipa kwa kila siku na kuepuka kuchanganya muda bila mpangilio. Bada ya hapo mi huunda ratiba ya kila siku. Kwa mfano huweka vipindi vya kazi muhimu asubuhi wakati akili iko hai na mtu yupo na nguvu na kazi zinazo hitaji mawazo makini. Mchana mara nyingi hujumuisha kazi za kawaida au zinazo weza kusubiri kidogo au mikutano isio ya haraka. Hii inanisaidia kudhibiti msongo wa mawazo na kuhakikisha kila kitu kinafanywa kwa wakati. Ninajumuisha pia muda wa kupumzika na burudani. Ni muhimu kuwa na muda wa mfupi wa kupumzika kila siku ili kuondoa uchovu na kurekebisha akili. Hii inaweza kuwa kufanya mazoezi, kunywa chai au hata kutembea kidogo ili kuondoa msongo. Bila muda huu, hata kazi nzuri inaweza kushindwa kutokana na uchovu au kutojali afya. Pia mimi huangalia mapema mwishoni mwa siku ni nini ni mefanya na nini kinahitaji kutiliwa mkazo kesho. Kwa njia hii, hujipanga kila siku bila mshutuko au haraka. Kwa jumla kupanga wiki yangu ya kazi, kuna maanisha kutambua malengo, kuunda ratiba, kujumuisha kupumzika na kufuatilia maendeleo. Hii inasaidia kuwa na wiki yenye tija, afya na utulivu wa akili na kunifanya nifanikishe kazi zangu bila stress nyingi.

Somo la sayansi ninayolipenda zaidi ni fizikia. Mimi hulipenda kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi dunia. Inavyofanya kazi kuanzia mambo madogo sana hadi makubwa. Fizikia hunifundisha kuhusu mwendo. Nguvu nishati umeme na hata mambo ya anga kama sayari na nyota. Ninapojifunza fizikia? Mimi huhisi kama nafumbuliwa macho. Kuona mantiki iliyo nyuma ya mambo ambayo zamani nilikuwa nayachukulia kawaida tu. Kitu kinachonivutia sana kwenye fizikia ni namna inavyohusiana moja kwa moja na maisha ya kila siku. Kwa mfano umeme ninayo tumia nyumbani, simu ninayotumia kuwasiliana, gari ninalosafiri, barabarani, yote hayo yana msingi ya fizikia. Hilo hunifanya nijisikie kuwa somo hili la darasani tu bali ni la maisha halisi. Ninapojua kwa nini kitu kinafanya kazi kwa njia fulani mimi hupata kuridhika kiakili na kujiamini zaidi. Pia napenda fizikia kwa sababu hunifundisha kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Si somo la kukariri tu bali ni la kuelewa kanuni na kuzitumia. Hilo hunisaidia hata katika mambo mengine ya maisha kama kufanya maamuzi au kuchambua changamoto. Ingawa wakati mwingine linaweza kuwa ngumu mimi huliona kama changamoto nzuri inayojenga hakili na kunipa nidhamu ya kufikiri kwa mpangilio. Fizikia kwangu ni zaidi ya masomo ya somo la shule. Njia ya kunifanya nione dunia kwa macho ya sayansi. Nione uhusiano kati ya vitu na kudhamini akili ya binadamu katika kugundua sheria za asili. Ndiyo maana kati ya masomo yote ya sayansi fizikia ndio ninayoipenda zaidi.

Ndiyo, mimi napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini nafanya hivyo kwa umakini mkubwa. Mimi huona maoni kama kioo cha mawazo ya watu tofauti. Kwa sababu hapo ndipo watu huwangea kwa uhuru zaidi. Wakitoa hisia zao halisi bila kuficha sana. Ninaposoma maoni, mimi hujifunza jinsi watu wanavyofikiria kuhusu mada fulani. Iwe ni habari, burudani, biashara au maswala ya kijamii. Hilo hunisaidia kupanua mtazamo wangu na kuona jambo moja kutoka pande nyingine tofauti. Hata hivyo, mimi siamini kila maoni ni nayo soma mtandaoni. Najua kuwa, si kila mtu hutoa taarifa sahihi au mawazo yenye kujenga. Wengine huandika kwa hasira, mzaha au kwania ya kuchochea migogoro. Kwa hiyo mimi huchuja, ninachokisoma nachukua yale yenye hoja na mantiki, na kuyaacha yale ambayo hayana msingi au yanachochoa chuki. Mimi hujiambia kuwa, maoni ni maoni tu, si ukweli wa mwisho. Napenda kusoma maoni kwa sababu wakati mwingine hupata maarifa ambayo hayapo kwenye chapisho lenyewe. Kuna watu wenye uzoefu halisi ambao huandika maoni ya kusaidia sana. Kama ushauri, ushuhuda au maelezo ya kina. Maoni kama hayo hunifanya nihisi kuwa mtandao unaweza kuwa sahemu ya kujifunza na kusaidiana. Si mabishano tu, wakati mwingine hata maoni hunifanya nicheke au nitafakari zaidi kuhusu maisha. Mi hupenda kusoma maoni mtandaoni kwa kiasi na kwa akili. Siingii sana kwenye mabishano yasiyo na mwisho. Bali hutumia maoni kama nyongeza ya taarifa na njia ya kuelewa jamii. Nikitumia kwa hekima maoni mtandaoni hunisaidia kukuza uelewa wangu na kunifanya niwe wazi zaidi kwa mitazamo tofauti ya watu.

Pa kawaida mimi hulalakati ya masaa sita hadi masaa nane kwa siku. Mimi huona huo ndiyo muda unaonitosha ili mwili na akili zipate mapumziko ya kutosha. Nikilala chini ya masaa sita mara nyingi mimi huamka nikiwa mchovu mawazo hayako sawa na hata hamu ya kufanya kazi hupungua. Ndiyo maana mimi hujitahidi sana kupanga siku yangu ili nipate usingizi wa kutosha usiku. Kuna siku ambazo mimi hulala masaa saba au nane. Hasaa kama siku imekua ndefu au yenye shugli nyingi usingizi wa aina hiyo hunifanya niamke nikiwa na nguvu nikiwa na umakini mzuri na nikiwa na hali nzuri ya kihisia mimi huwaamini kuwa usingizi mzuri haupimwi kwa muda tu bali pia kwa ubora wake. Ndiyo maana kabla ya kulala mimi ujaribu kupunguza matumizi ya simu, kutulia kimawazo na kuhakikisha mazingira nitulivu. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo ulazimika kulala masaa matano au sita tu labda kutokana na kazi kusoma au majukumu mengine. Nikifanya hivyo kwa siku moja au mbili sitatizo sana. Lakini mimi hujitahidi isigeuke tabia ya kila siku. Nikikosa usingizi mara kwa mara mimi hugundua mwili unaanza kunituma. Ishara kama uchovu wa haraka au kukosa umakini mimi hulenga kulala masaa sita hadi nane kila siku. Kwa sababu najua usingizi ni msingi wa afya njema. Kwangu kulala sikupoteza muda, bali ni kujiandaa kuwa bora zaidi kwa siku inayofuata, kimwili, kiakili na ata kihisia.

Mimi hujihisi kwa mchanganyiko wa hisia kuhusu tathmini za kazi lakini kwa ujumla naziona kama jambo lenye faida kubwa kama zitafanywa kwa haki na uwazi. Mwanzoni huwa najisikia na wasiwasi kidogo kwa sababu tathmini huwa anisha kazi za angu inachunguzwa na kupimwa. Ni kawaida kuhofia kama juhudi nilizo weka zitaonekana au kama nitakosolewa zaidi kuliko kusifiwa. Hata hivyo nikikaa chini na kutafukari mimi huona tathmini kama fursa ya kujifunza na kukua. Kitu ninacho kipenda kwenye tathmini za kazi ni pale zinapo toa mrejesho, wakweli na wakujenga. Ninapo pata maoni yanayo onyesha nilicho fanya vizuri, hunipa motisha ya kuendelea na hata kufanya zaidi. Napale ninapo ambiwa maeneo ninayo hitaji kuboresha, mim huujaribu kutochukulia kama shambulio binafsi, bali kama muongozo wakunisaidia kuwa bora. Kwangu mrejesho unaotolewa kwa heshima hunijenga sana kiakili na kitaaluma. Lakini kwa upande mwingine, mimi hukerwa kidogo kama tathmini zinafanywa bila vigezo wazi au kwa upendeleo. Tathmini zisizo na haki zinaweza kuvuncha moyo na kupunguza morali ya kazi. Ndiyo maana mimi huamini tathmini bora inapasa kuwa mazungumzo ya pande mbili. Si hukumu ya pande moja. Ninapopata nafasi ya kueleza changamoto nilizo kutana nazo na malengo yangu mimi huhisi kutadhminiwa zaidi. Mimi huisi vyema kuhusu tathmini za kazi pale ninapolenga maendeleo. Si kulaumu nazichukulia kama kioo kinacho nisaidia kujitazama kitaaluma. Kuona nilipo na kupanga nilipo elekea. Nikizitumia kwa mtazamo chanya, tathmini za kazi hunisaidia kujijenga, kuangeza ufanisi na kuwa toleo bora zaidi la nafsi yangu kazini.

Naam, mimi napenda kunywa maziwa, hasaa ni napoyanywa kwa wakati unaofaa. Mimi huona maziwa kama kinywaji chenye faida nyingi kwa mwili kwa sababu hunipa nguvu na hunisaidia kujisikia nimeshiba kwa muda asubuhi, kunywa maziwa hunisaidia kuanza siku nikiwa na utulivu wa tumbo na nikiwa tayari kufanya shughuli zangu. Wakati mwingine mimi huchanganya na chai au uji na hilo hunifanya ni furahie zaidi. Kitu ninacho kipenda kuhusu maziwa ni kwamba yana rubutisho muhimu kama protini, madini ambayo hunisaidia mwili kukua na kubaki imara. Ninapo kunywa maziwa mara kwa mara mimi huhisi kama yana changia afya ya mifupa na nguvu ya mwili kwa jumla. Pia maziwa hunipa hisia ya utulivu, hasaa nikiyanywa jioni au usiku kabla ya kulala, kuna wakati nahisi hunisaidia kupunguza njaa, au hamu ya kula vitu visivyo na lazima. Mimi hunywa maziwa kwa kiasi, sinywi kupita kiasi, kwa sababu najua kila kitu kikizidi kinaweza kukuletea usumbufu mwilini. Pia mimi huangalia aina ya maziwa ni ninayo kunywa. Kama ni freshi au yaliyo chemshwa vizuri, ili kuhakikisha ni salama na yana ladha nzuri. Wakati mwingine nina nikichoka sana, glasi moja ya maziwa hunipa nafuu fulani na kunifanya nijisikie nafuu haraka. Mimi napenda kunywa maziwa na nachukulia kama sehemu ya mtindo mzuri wa maisha. Sii lazima niyanwe kila wakati, lakini ninapo pata nafasi. Mimi huya furahia kwa utulivu nikijua yana changia mwili wangu kupata nguvu na afya bora.

Wakati wa likizo mimi hujisikia huru zaidi. Kwa hiyo na mtumia muda wangu kwa mpangilio wa utulivu na burudani lakini pia nikijitunza kiakili na kimwili. Kwanza kabisa mimi huanza kwa kupanga mambo machache itakayo fanya sikwa mkanganyiko bali mpangilio mdogo tu. Kwa mfano napanga niende wapi niangalie kama kuna shughuli za kuvutia au nisome vitabu ambavyo sikuwa nimepata muda vya kufanya kawaida. Hii kunifanya ni sahau haraka shughuli za kila siku na kuanza likizo nikiwa na moyo mwepesi. Mimi hupenda kutumia likizo kujaribu mambo mapya. Nikiona ni fursa ya kwenda kwenye sehemu mpya au kujaribu chakula kipya. Mimi huzi chukulia kama sehemu ya kupanua mtazamo wangu. Hii pia inaweza kuwa ni kutembea kwenye bustani, kutazama sanaa, au hata kucheza michezo ya kawaida ili kupumzika. Vile vile, mimi hujipanga muda wa kutulia kama kusoma vitabu, kuandika dayari, au kufikiria malengo ya siku zambele. Likizo kwangu siyo tu kucheza na kupumzika, bali pia nafasi ya kujitunza kiakili na kihisia. Mimi hujipanga muda wakuwa na watu ninao wapenda kuonana na familia, marafiki au hata watu wapya katika likizo kuna nipa furaha na kumbukumbu nzuri. Lakini napenda kufanya hivyo kwa usahihi ili nisipoteze muda wa kupumzika. Wakati mwingine, mimi hufanya mambo madogo ya furaha binafsi kama hutazama filamu nzuri kusikiliza mziki au hata kutembea kwenye sehemu tulivu bila kuwa na haraka. Mimi huji sawazisha wakati wa likizo kwa mchanganyiko wa utulivu, burudani na kujitunza binafsi. Sikubali likizo ipite bila kufanya kitu chenye maana lakini pia siwezi kuchukua kazi au presha. Kwangu likizo ni nafsi ya kurudisha nguvu, kufurahia maisha na kurudi kwenye shughuli za kawaida nikiwa na nguvu na furaha zaidi.